Mwalimu ambaye namkumbuka kutoka shuleni alikuwa mwalimu wangu wa kiingereza ambaye alikuwa anaitwa bi Dorcas Macharia alikuwa mwalimu mpole sana mwalimu mtanashati alinifundisha vizuri somo langu la kingereza na alifanya nilipende hilo somo ata akanifanya nipite mtiani wangu wa kcse.

Chakula ambacho na kula mara nyingi mchana ni ugali na mboga kwa sababu hunishibisha kwa muda mrefu na kunipa nguvu ya kufanya kazi zangu za mchana na pia katika masomo yangu. Hii ni chakula chenye afya ambacho hunisaidia kubaki mwenye nguvu hadi ambapo chakula chakula changu cha chajio.

Ninapofika nyumbani baada shughuli zangu za kazi, mimi huanza kwa kusafisha mwili wangu na kuvaa nguo zangu za kulala. Kisha natayarisha chakula cha jioni nakula chakula hicho cha jioni. Nahakikisha kazi zote za siku zimekamilika na nazitayarisha nguo ambazo nitazivaa siku ambayo inafuata. Ninaomba mungu alafu kisha na lala. Wakati huo huo nahisi ninafuraha na ninautulivu.